Kwa upande wangu, napenda sana kupiga picha. Kupiga picha kwangu siyo tu kubonyeza kamera au simu. Bali ninjia ya kuifazi kumbu kumbu. Kuonyesha isia na kusimuria adisi bila kutumia maneno mengi. Kila picha inaujumbe wake na maana yake Kwanza kabisa napenda kupiga picha kwa sababu kunisaidia kuifazi kumbukumbu za maisha Kuna matukio mengi mazuri Tunayopitia kama safari, sherehe au muda mzuri na familia na marafiki kupiga picha hunifanya niweze kukumbuka nyakati hizo ata baada ya muda mrefu kupitia Pili kupiga picha hunipa furaha na utulivu wa moyo Ninapokuwa nikitafuta picha nzuri ninajisahau kwa muda na kuzingatia kile ninachokiona. Hii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru ki akili. Pia napenda kupiga picha kwa sababu ninjia ya kujifunza na kukuza ubunifu. Ninajifunza kuangaria vitu kwa umakini zaidi. Kuona uzuri katika mambo madogo madogo kama maua manzari ya asubui au tabasamu la mtu. Hii hunifanya niwe mtu anaisamini mazingira yanayo nizunguka Zaidi ya hayo kupiga picha hunisaidia kushilikiana na watu wengine Kupitia picha na weza kushilikisha marafiki na jamii na matukio au mawazo yangu picha uweza kuleta mazungumzo, maswali na ata mafunzo kwa watu wengine Hata hivyo napenda kupiga picha kwa sababu ya busara na heshima ninazingatia falaga za watu na mazingila ninapoipiga picha iyo Najua kuwa si kila wakati au kila mahali panafaa kupiga picha Hivyo nahakikisha ni nazingatia maadili na heshima Kwa maoni yangu kupiga picha ni kipaji na ujuzi Unaweza kuendelezwa na mtu yeyote Si lazima uwe na camera gharama kubwa ata simu ya kawaida inaweza kutoa picha nzuri ikiwa mtu anajicho la ubunifu. Kwa kumalizia ningependa kusema kuwanapenda kupiga picha kwa sababu unisaidia kuifadhi kumbukumbu, kuonesha ubunifu, kupata fula na kushilikiana na wengine. Kupiga picha ni semu ya maisha yangu na unifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti. Ningependa kusema kuwa na apenda kupiga picha kwa sababu inanisaidia kuihifadhii kumbukumbu, kuonesha ubunifu, kupata furaha na kushilikiana na wengine. Kupiga picha ni sehemu ya maisha na hunifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti.

Zawadi gani mzuri umewai kupokea? Zawadi gani mzuri umewai kupokea? Katika maisha, kila moja wetu amewai kupokea zawadi kwa nyakati tofauti. Zawadi zinaweza kuwa, kubwa au ndogo. Lakini mara nyingi samani ya zawadi, zawadi haipo kwenye bei yake, bali ipo kwenye maana na isia zilizoambatana nayo. Kwa upande wangu, zawadi nzuri niliyowahi kupokea ni ile nilio kuwa na upendo, heshima na kumbu kumbu ya kudumu. Zawadi hiyo nilipokea kutoka kwa mtu wakaribu sana katika maisha yangu. Haikuwa zawadi ya garama kubwa lakini ilinifanya nijisikie kusaminiwa na kupendwa Nilipopokea niliisi furaha kubwa kwa sababu ilionyesha kuwa kuna mtu anayenijari na anayenikumbuka maitaji na isia zangu Kwanza kabisa, zawadi hiyo ili nifundisha samani ya upendo na kujari wengine. Ili nionyesha kuwa zawadi siyo lazima iwe fedha au kitu kikubwa. Bali ni wazo na niya njema ya anayetoa. Kila kitu na kila ninapoikumbuka zawadi hile na kumbuka pia maneno na tabasamu ya yule aliyenipa. Pili zawadi hiyo ilinipa motisha na fulaa ya ndani. Kila mala ninapoiyangalia au kuitumia hujikuta ni kitabasamu na kupata nguvu mpya ya kuendelea na shuguri zangu. Ilinifanya nijsikie kuwa judi zangu zinaonekana na kusaminiwa. Pia zawadi hiyo ilinifundisha umuhimu wakushukuru nilijifunza kuwa kushukuru ni jambo muhimu sana katika maisha Nilijifunza kusamini ata vitu vidogo Kwa sababu vinaweza kuwa na maana kubwa kuliko tunavyofikilia Zaidi ayo zawadi hiyo imekua kumbu kumbu ya maisha yangu inaendelea kunikumbusha tukio lile maalumu na kipindi kizuri cha maisha yangu Kuna zawadi ambazo unazipokea hazipotei kwenye moyo wako bali zinabaki milele Kwa maoni yangu zawadi nzuri ni ile inayoguza moyo Inayoleta furaha na inayojenga mahusiano mema kati ya watu Aijarishi ni zawadi ya aina gani. Muhimu ni upendo na niya jema iliyowekwa ndani yake. Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa zawadi nzuri niliyowai kupokea sio kwa sababu ya samani yake ya fedha. Bali kwa sababu ya upendo, furaha na kumbu kumbu nzuri ilioambatana nayo. Zawadi hiyo imenifunza kusamini watu wanaonizunguka na kuishi maisha ya shukrani siku zote. Zawadi gani nzuri umewai kupokea?

Katika dunia ya leo kuwa naelimu pekee aitoshi. Mtu anaitaji pia kuwa na study mbali mbali zitakazo msaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kufanikiwa. Kwanza kabisa, study muhimu sana katika kazi yangu ni mawasiliano mazuri. Mawasiliano unisaidia kuelewana vizuri na wenzangu kazini, wakubwa wangu na ata wateja. Kuwa na uwezo wakusikiliza, kuzungumza kwa heshima na kueleza mawazo kwa wazi Hii husaidia kupunguza migogolo na kuongeza ufanisi kazini. Study ya pili ni nizamu na wajibikaji kazi yoyote inaitaji mtu mwenye nizamu, anayeheshimu muda, anayekamilisha majukumu yake kwa wakati na anayewajibika kwa matokeo ya kazi yake. Nizamu unijengea heshima na kunifanya niaminiwe na watu ninaofanya nao kazi. Pia uwezo wakushilikiana na wengine. Hii ni study muhimu sana. Kazini, mara nyingi tunafanya kazi kama timu. Kuwa tayari kusaidia wenzako kupokea mawazo yao na kufanya kazi kwa pamoja, uongeza mafanikio ya kazi na ujenga mazingila mazuli ya kazi. Zaidi ya hayo, study ya kutatua matatizo ni muhimu sana, katika kazi changamoto azikosekani. Uwezo wakufikili kwa utulivu kutafuta suluisho na kufanya maamuzi sahihi unisaidia kukabiliana na matatizo bila kukata tamaa. Study nyingine muhimu ni uwezo wakujifunza mambo mapya. Dunia ya kazi ubadilika kila siku. Kutokana na maendeleo ya teknolojia, mtu anayejifunza kila wakati uendelea kukua na kubaki kuwa na samani katika kazi yake. Vile vile uaminifu na maadili mema ni stadi muhimu sana. Kuwa mwaminifu kazini ujenga imani na heshima. Mwaajili na wenzako wanapokuamini unapata nafasi zaidi za kupewa majukumu, makubwa na kuendelea mbele. Kwa maoni yangu, study hizi zote zinasaidiana. Mtu anaweza kuwa naelimu kubwa, lakini bila study hizi anaweza kushindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Sta Study umjenga mtu siyo kazini tuu bali ata katika maisha ya kila siku. Kwa kumalizia ningependa kusema kuwa, stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuli nizamu, uwajibikaji, ushilikiano, kutatua matatizo kujifunza mambo mapya na uwaminifu. Stadi hizi unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kunifanya niwe mtu bola kazini na katika.

Kwa upande wangu, nafanya mazoezi ya mwili mara mbili kwa siku. Yaani asubuhi na jioni. Na aina ya mazoezi ninayopenda kufanya ni push up. Nimechagua kufanya mazoezi haya kwa sababu ni rahisi hayahitaji vifaa maalumu na yanafaida kubwa kwa afya ya mwili. Kwanza kabisa kufanya mazoezi asubuhi hunisaidia kwanza siku nikiwa na nguvu na hamasa. Push up hunifanya nisisimke mwili uwe tayari kwa shughuli za kila siku na akili iwe makini. Baada ya mazoezi ya asubuhi nahisi mwili wangu kuwa mwepesi na ninaanza siku nikiwa na hali mzuri ya moyo. Pili, kufanya mazoezi jioni unisaidia kuondoa uchovu wa siku nzima. Baada ya kazi au masomo. Push-up hunisaidia kuachia msongo wa mawazo na kupumzisha akili. Mazoezi ya jioni hunifanya nijiskie nafuu na kujiaanda kwa usingizi mzuri wa usiku. Mazoezi ya push-up hunisaidia kuimarisha misuli ya mikono, kifua na mabega na pia hunisaidia kujenga mizamu ya kujitambua. Kila ninapofanya push-up najifunza kujipa malengo madogo na kuyatimiza hatua kwa hatua. Hii hunisaidia hata katika maisha ya kawaida Kwa sababu najifunza kutokata tamaa Zaidi ya hayo mazoezi hunisaidia kulinda afya yangu kwa ujumla yanasaidia mwili kuwa imara, kuongeza stamina na kupunguza uwezekano wakupata magonjwa yanayotokana na kukaa muda mrefu bila kufanya shughuli mbali mbali za mwili Pia hunisaidia kujisikia mwenye kujiamini Hata hivyo, ninajitahidi kufanya mazoezi kwa mpangilio na nizamu bila kujilazimisha kupita kiasi Najua kuwa mazoezi mazuri ni yale yanayofanywa kwa utaratibu na kwa kuzingatia uwezo wa mwili Kwa maoni yangu mazoezi ya mwili sio tu kwa wanamichezo pekee yake bali ni kwa kila mtu Hata mazoezi rahisi kama push up yanaweza kuleta mabadiliko makubwa katika afya na maisha ya mtu Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa nafanya mazoezi ya mwili, asubuhi na jioni kwa kama kufanya push-up. Kwa sababu, hunipa nguvu, afya njema, nizamu na furaha ya ndani. Mazoezi yamekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Je unapenda kupanda milima kwa upande wangu diyo napenda kupanda milima. Kupanda milima kwangu siyo tu safari ya kimwili bali pia ni safari ya kifikla na kihisia. Ni shuguri inayoitaji nguvu, ufumilivu na moyo wa kujituma. Lakini pia inaleta fulaha kubwa sana baada ya kufanikiwa. Kwanza kabisa napenda kupanda milima kwa sababu ni mazoezi mazuri ya mwili Kupanda milima unifanya kutumia nguvu nyingi kuimalisha misuri ya miguu, mikono na mwili mzima kwa ujumla. Pia, unisaidia kuongeza pumzi na kuimarisha afya ya moyo. Pili, kupanda milima unipa amani ya akili na uturivu wa moyo. Nikiwa juu ya milima au njiani kuelekea kileleni huwa naona manzali mzuli ya asili, napumua hewa safi na kusahau kwa muda matatizo ya maisha Hii unifanya nijisikie huru na mwenye fulaha Pia kupanda milima unifundisha kuwa na subila na uvumilivu. Si laisi kufika kireleni bila kuchoka au kutokutana na changamoto. Lakini kila hatua ninayopiga unifundisha kutokata tamaa na kuendelea kusonga mbele adi nifikie rengo langu na zaidi ya hayo, napenda kupanda milima kwa sababu unipa hisia ya ushindi na kujiamini. Ninapofika kileleni najisikia fahali kwa sababu najuwa nimeushinda uchovu na changamoto hisia hii unifanya niamini kuwa ata katika maisha ninaweza kushinda changamoto nyingine. Kupanda milima pia unipa fursa ya kushirikiana na watu wengine. Mara nyingi shuguri hii ufanyika kwa makundi. Hivyo unijengea na unijenga kijamii na kunifundisha kushilikiana, kusaidiana na kuaminiana. Kwa maoni yangu kupanda milima ni shuguri yenye faida nyingi sana kiafya, kiakili na kijamii. Na ni njia nzuli ya kujitambua, kujifunza nizamu na kusamini uzuli wa mazingila ya asili. Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa ndiyo napenda kupanda milima kwa sababu unipa afya njema, amani ya akili, uvumilivu, kujiamini na fulaha ya ndani. Kupanda milima ni sehemu ya maisha yangu na unifanya nijisikie hai na mwenye matumaini. Ndiyo napenda kupanda milima kwa sababu unisaidia kujenga afya yangu, kukua na amani ya akili, kuwa na uvumilivu na kujiamini zaidi.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Kwa upande wangu, chakula nachokula mara nyingi mchana ni ugali. Ugali ni chakula kinachopendwa sana na watu wengi. Asa katika jamii yetu. Mimi binafsi napenda kula ugali wakati wa mchana kwa sababu ni chakula kinachonipa nguvu na nishati ya kuendelea na shuguli za kila siku. Mchana mara nyingi uwa na kazi nyingi au masomo mengi Hivyo najitahidi na jitahidi kula chakula kinacho nishibisha na kunipa uwezo wa kuendelea kufanya kazi bila kuchoka haraka Kwanza kabisa ugali hunifanya nijisikie nimeshiba kwa mudamrefu tofauti na vyakula vingine ambavo vinaweza kukufanya huisi njaa araka. Ugali pia hunipa nguvu ya kudumu, hii hunisaidia kuzingatia kazi zangu bila usumbufu wa njaa. Pili, ugari ni chakula lahisi kupatikana na kupikwa. Karibu kila mahali ugali upatikana na unaweza kuliwa pamoja na vyakula mbali mbali kama mboga, maarage, samaki au nyama. Hii unifanya nipate lishe bora kulingana na kile kinachopatikana kwa siku hiyo. Pili pia kula ugali mchana hunikumbusha utamaduni na malezi ya nyumbani. Nilizoea kula ugali tangu nikiwa mdogo. Hivyo, chakula hiki kina kumbukumbu nyingi nzuri za familia na maisha ya kila siku. Kila ni napokula ugali nahisi kama niko nyumbani. Zaidi ya hayo, ugali hunisaidia kuimarisha afya ya mwili pale unapoliwa kwa kiasi kinachofaa na pamoja na mboga au protein. Hii hunifanya nijisikie mwenye nguvu na tayari kukabiliana na changamoto za kila siku. Kwa maoni yangu, chakula cha mchana kinapaswa kuwa kile kinachompa mtu nguvu afya na utulivu wa mwili. Kwangu mimi, ugali unatimiza maitaji hayo yote. Si chakula cha anasa, bali ni chakula chenye samani kubwa katika maisha ya kila siku. Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa chakula ni nachokula mara nyingi, mchana ni ugali. Kwa sababu hunishibisha, hunipa nguvu, niraisi kupatikana na hunikumbusha utamaduni wangu Ugali ni chakula muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku Chakula ambacho ninakula maranyingi mchana ni ugali.

Kwa upande wangu, bado sijawahi kusafiri kwa ndege, lakini ilo alinifanyi nijisikie vibaya, bali hunipa amasa na ndoto za kufanya hivyo siku za badae. Kusafiri kwa ndege ni jambo linalovutia watu wengi kwa sababu ni njia ya haraka na ya kisasa ya usafiri. Ingawa sijawahi kupanda ndege nimekuwa nikisikia simulizi nyingi kutoka kwa watu waliowahi kusafiri kwa ndege. Na pia nimeona picture na video zinazoonyesha uzuri wa safari hiyo. Hii imenifanya nipate hamu ya kuijaribu siku moja sababu kubwa iliyonifanya bado nisisafiri kwa ndege ni mazingira na hali ya maisha Wakati mwngine mtu anaweza kuwa na ndoto fulani lakini muda au uwezo haujamruhusu Hata hivyo na amini kila jambo lina wakati wake na siku ikifika nitaweza kusafiri kwa ndege Kutowahi kusafiri kwa ndege kumenifundisha kuwa na subira na kupanga malengo Nimejifunza kuwa si kila kitu lazima kifanyike kwa haraka. Mtu anaweza kuanza kwa ndoto ndogo kisha hatua kwa hatua akafikia malengo makubwa zaidi. Ndiyo maana nimekuwa nikijiandaa kifikra na kimtazamo kwa safari za baadaye Pia kutowahi kusafiri kwa ndege kumenifanya kusamini njia nyingine za usafiri kama magari, mabasi au meli Kila aina ya usafiri ina umuhimu wake na uzoefu wake. Kupitia njia hizi nimejifunza mengi kuhusu maeneo mbali mbali na watu tofauti. Zaidi ya hayo kutosafiri kwa ndege bado akujapunguza hamu yangu ya kujifunza na kuona dunia. Ninaamini kuwa kusafiri sio tu kupanda ndege. Bali ni pia kujifunza kutoka kwa watu wengine tamaduni zao na maisha yao kusafiri kwa ndege ni ndoto nzuri lakini si lazima iwe kipimo cha mafanikiyo ya mtu Kilicho muhimu ni kuwa na malengo kufanya bidii na kuendelea kuwa na matumaini. Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa apana bado sijawahi kusafiri kwa ndege. Lakini Nina ndoto na matumaini ya kufanya hivyo siku za usoni. Kutowahi kupanda ndege kunanipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii ili siku moja nami niweze kutimiza ndoto hiyo ya kusafiri kwa kutumia ndege au kusafiri kwa usafiri wa ndege. Naamini.

Unapendelea baridi au joto kwa upande wangu napendelea vyote viwili, yani baridi na joto, kwa sababu kila hali yahewa inauzuri na faida zake katika maisha ya kila siku. Kwanza kabisa napendelea baridi kwa sababu unipa uturivu na hari ya amani. Wakati wa baridi mazingira huwa tulivu, hewa huwa safi na usingizi huwa mzuri zaidi. Baridi hunifanya nijiskie nikiwa na utulivu wa akili Hasa ninapokuwa nimechoka au nikiwa na hitaji kupumzika Pili napendelea joto kwa sababu hunipa nguvu na furaha Wakati wajoto ninaweza kufanya shuguli nyingi kwa uhuru, kama kufanya mazoezi, kusafili, au kukutana na watu. Joto huleta mwangaza na amasa ya kufanya kazi na kuendelea na maisha kwa bidii. Pia baridi na joto hunifanya nijifunze kuendana na mazingia. Napenda baridi wakati wakupumzika au usiku. Na napenda joto wakati wamchana au wakati wakufanya shughuli nyingi. Hii inanisaidia kupanga shughuli zangu kulingana na halii ya hewa Zaidi ayo hali hizi mbili hunikumbusha kuwa maisha yanavipindi tofauti Kuna nyakati za utulivu kama baridi na kuna nyakati za juhudi na mwendo kama joto. Kila kipindi kina maana yake na kina mchango wake katika maisha ya kila siku. Kuchagua kati ya baridi au joto si jambo muhimu sana. Kilicho muhimu ni kujifunza kuishi na kufurahi mazingila yaliyopo. Kilicho muhimu ni kujifunza kuhishi na kufurahia mazingira ya liyopo. Mtu anajifunza huzoea hali zote na uwa na maisha yenyefula zaidi Kwa kumalizia ningependa kusema kuwa napendelea baridi na joto vyote viwili kwa sababu kila kimoja hunipa kitu tofauti, baridi hunipa utulivu na joto hunipa nguvu na amasa. Vyote viwili vina mchango muhimu katika maisha yangu. Kwa upande wangu, kwa swali la je unapendelea baridi au joto, mimi napendelea vyote viwili, yani baridi na joto. Kwa sababu katika hali ya hewa inauzuri na faida zake katika maisha yetu ya kila siku Kuna mda ninaitaji baridi na kuna muda pia ninaitaji joto Napenda baridi kwa sababu hunipa utulivu na hali ya amani.

Unapendelea kusoma au kuandika kwa upande wangu, napendelea vyote viwili, yaani kusoma na kuandika. Kwa sababu, kila kimoja kina mchango wake katika maisha yangu. Kwanza kabisa napendelea kusoma kwa sababu kuna nipa maarifa na kuna nifungua akili. Kupitia kusoma vitabu makala au habari mbali mbali na jifunza mambo mapya na pata huelewa mpana wa dunia na ninakuza uwezo wangu wakufikiri. Kusoma hunisaidia pia kuboresha lugha na kuongeza misamiati yangu. Pili napenda kuandika kwa sababu hunipa na fasi ya kuelezea mawazo. Hisia na mitazamo yangu, kuandika hunifanya nipange fikra zangu nzuri na kuziweka wazi kwa wengine. Kupitia kuandika na weza kushirikisha uzoefu wangu na pia kutoa mawazo yanayo weza kuwasaidia watu wengine. Pia kusoma na kuandika vinasaidiana. Ninaposoma sana napata mawazo mapya. Ambayo hunisaidia kuandika vizuri zaidi. Hivyo hivyo ninapo andika na hamasika kusoma zaidi ili kuboresha maandishi yangu. Hii hunifanya nijifunze kila siku. Zaidi ya hayo kusoma na kuandika pia hunisaidia kukuza nizamu na uvumilivu vitendo hivi vinahitaji muda, umakini, na juhudi. Kadri ninavyo endelea kufanya hivyo, ndivyo ninavyo jenga tabia nzuri na kujifunza kwa kujituma. Kwa maoni yangu, kusoma na kuandika ni misingi ya maendeleo ya mtu binafsi na jamii. Jamii inayosoma na kuandika ni jamii inayoweza kufikiri, kufanya, maamuzi, sahihi na kuendelea mbele. Kwa kumalizia, ningependa kusema, kuwa, napendelea, kusoma na kuandika vyote viwili kwa sababu kusoma hunipa maarifa na kuandika hunipa sauti ya kuelezea mawazo yangu vyote viwili vimenijenga kiakili na kunisaidia kuwa mtu bora katika maisha yangu. Kwa swali la je, unapendelea kusoma au kuandika? Jibu langu ni napendelea vyote viwili. Yaani napendelea kusoma na pia napendelea kuandika kwa sababu kila kimoja kina mchango wake mkubwa katika maisha yangu Kwanza kabisa napendelea kusoma kwa sababu kuna nipa maarifa na kunifungua akili. Pili napendelea kuandika kwa sababu hunipa na fasi ya kueleza mawazo yangu hisia.

Je, umewahi kujifunza kupiga gitaa? Kwa upande wangu, bado sijawahi kujifunza kupiga gitaa. Lakini, nina hamu kubwa ya kufanya, hivyo siku za baadaye. Ingawa sijawahi kujifunza rasmi, ninaona gitaa kama chombo cha kipekee cha muziki. Ambacho kinaweza kuleta furaha, kuponya hisia na kuunda burudani kwa watu. Wakati mwingine nimesikia wachezaji wa gitaa wakipiga nyimbo nzuri na hapo huwa naona ni jambo linalovutia sana na kunipa hamasa ya kujaribu siku moja. Kutowahi kujifunza kupiga gitaa kimenifundisha ndoto na subira. Kutowahi kujifunza kupiga gitaa kumenifundisha kuwa na ndoto na kuwa na subira. Najua si lazima nifanye kila kitu mara moja ninaweza kuanza hatua kwa hatua kujifunza misingi ya gitaa na baadaye kufikia kiwango bora Ndoto hii inanifanya niwe na motisha ya kujitahidi na kujaribu mambo mapya. Pia kutojifunza gitaa bado kunanifanya kudhamini kazi za wenzangu. Nilipowaona wengine wakipiga gitaa ninajua kuwa ninahitaji nidhamu, mazoezi na uvumilivu. Hii hunifundisha kutathmini juhudi na ujuzi wa kila mtu katika maisha. Zaidi ya hayo kutojua gitaa bado hakujapunguza mapenzi yangu kwa muziki. Ninaweza kusikiliza nyimbo, kujifunza historia ya muziki na hata kujaribu vitu vingine vinavyohusiana na muziki. Ninaamini siku moja nitakuwa na fursa ya kujifunza kupiga gitaa na kufurahia faida zake. Kwa maoni yangu kutojifunza kipande cha muziki kama kupiga gitaa si jambo la kuogopa. Bali ni mwongozo wa kuekeza katika ndoto na kujitayarisha kimasomo au burudani ya baadae Ndoto ya kujifunza kupiga gitaa inanikumbusha kuwa Kila siku kuna kitu kipya cha kujifunza bila kujali umri au uzoefu. Kwa kumalizia ningependa kusema kuwa hapana bado sijawahi kujifunza kupiga gitaa. Lakini nina hamu kubwa ya kufanya hivyo siku za usoni. Kutojifunza kupiga gitaa kunanifanya niwe na ndoto, niwe na subira, niwe na motisha ya kujifunza na kufurahia muziki wa kipekee. Kwa swali la je, umewahi kujifunza kupiga gitaa? Jibu langu ni hapana, bado sijawahi.

Mazingira mazuri ya kazi ni muhimu sana kwa sababu huwasili jinsi watu wanavyofanya kazi, wanavyoisi kazini na jinsi shilika linavyofanikiwa. Kwanza kabisa usilikiano mzuri kati ya wafanyakazi ufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri wafanyakazi wanaposhilikiana usaidiana na kueshimiana kazi inafanyika kwa uwalisia, kwa urahisi na kwa furaha Hakuna migogoro isio ya lazima na kila mtu anahisi heshima na kutambuliwa. Ushirikiano mzuri unafanya kazi kuwa ya kulithisha na kuimalisha uhusiano wakibinafsi na wakikazi. Pili heshima na madili mema. Ni jambo muhimu. Mazingira ya kazi hayatafanikiwa ikiwa kuna ubinafsi. Udanganifu au kutokuwa na uwajibikaji. Wafanya kazi wanapo heshimiana wanaweza kutoa mawazo yao bila ya kuwa na hofu na kufanya kazi kwa bidii Hii huongeza ufanisi wakila mmoja na washilika kwa ujumla Pia mkuu au mwajili anayongoza kwa busara ufanya kazi iwe rahisi na furaha na furaha mungozo mzuri kusikiliza matatizo ya wafanya kazi na kuwapa motisha ufanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu muhimu ya shilika Mwajili aneyehamasisha na kutasmini wafanyakazi hufanya kila mtu afanye kazi kwa moyo wote Zaidi ya hayo nafasi safi ya usafi na usalama wa kazi. Kazi ni muhimu sana. Ofisi au mahali pa kazi panapaswa kuwa safi kuwe na mwanga wakutosha na hewa safi. Hii husaidia kuepuka uchovu, kuongeza nguvu na kufanya kazi jwa ufanisi zaidi vile vile ujumuishi na usawa ufanya mazingila ya kazi kuwa mazuri Kila mfanya kazi bila kujari jinsia rangi au dini anapaswa kuheshimiwa na kupata fursa sawa za kufanya kazi na kukuza taluma yake Hii huongeza furaha na motisha ya kufanya kazi mazingila ya kazi mazuri siyo tu kuhusu mashati ya kifedha au vifaa vya kisasa. Bali pia ni tabia, heshima, ushilikiano na uongozi bora. Wakati mazingira haya ya yapo kazini, kazi inakuwa rahisi, yenye furaha na kila mtu anajitahidi kutoa bora zaidi. Ningependa kusema kuwa mazingila ya kazi mazuri yanajengwa na ushilikiano, heshima, maadili mema, uongozi bora na usafi.

Ndiyo napenda sana kujifunza historia kwa sababu inanifundisha mengi juu ya maisha, jamii na dunia tunayoishi. Hh Kwanza kabisa kujifunza historia kuna nisaidia kuelewa ya liotokea zamani kupitia historia mhh najuwa jinsi watu walivokuwa wanakabiliana na changamoto zao jinsi viongozi walivotengeneza maamuzi na jinsi matukio ya zamani yalivyo unda dunia tunayo iyona leo Hili linanifanya nijue samani ya maisha na jinsi ya kuepuka makosa yaliofanywa na wengine Pili, historia, hunipa, ufahamu, watamaduni na mira za watu mbari mbari. Kila taifa lina historia yake, mira zake na mapambano yake. Mhh kujifunza historia kuna nifundisha kutasmini tufauti za watu mhh kuelewa tamaduni nyingine na kuwa na huruma na heshima kwa wengine. Hii ni muhimu sana katika dunia ya sasa yenye watu wa rika na tamaduni tofauti. Pia historia unisaidia kujifunza maadili na tabia za viongozi bora na mashujaa wa zamani. Ku watu waliopambania uhuru, aki na maendeleo ya jami zao, wana fundisha samani ya ujasiri, nizamu, uhh uvumilivu na usubutu Hii unifanya nijiulize jinsi ninavyoweza kutumia maadili ayo katika maisha yangu ya kila siku.mhh zi Zaidi ya ayo kujifunza historia unisaidia kusibitisha changamoto za sasa na jinsi ya kuzitatua Baazi ya matatizo ya sasa yana elezeka zaidi pale unapojua historia ya jamii au taifa Hii usaidia kuwa na matamuzi bola na kuelewa sababu za matokeo fulani kujifunza historia pia kunifundisha kueshimu historia ya nchi yangu, na dunia kwa ujumla Kila wakati ninapojua historia ya viongozi, mhh vi vita, mapambano au maendeleo ya kijamii na jisikia fahali na amasa ya kuchangia maendeleo ya jamii yangu. Kwa maoni yangu, historia sio somo tu la shule. Bali ni njenzo muhimu ya kujenga utu, maadili na uwelewa wadunia. Ni darasa la maisha ambalo utufundisha zaidi ya yale tunayosoma kwa maneno. Utufundisha jinsi ya kuishi, kushilikiana na kuendeleza jamii Ningependa kusema kuwa ndiyo napenda sana kujifunza historia, Kwa sababu inanifundisha mambo.

Kila mtu anandoto zake za likizo na kwa upande wangu ningependa likizo yangu iwe ya kipekee yenye burudani, changamoto na pia mafunzo ya maisha. Likizo yangu ya ndoto ningependa ijumuishe kupanda mlima kilimanjaro na kutembelea Zanzibar. Kwanza kabisa ningependa kupanda mlima kilimanjalo. Mlima mlefu zaidi barani Afrika. Kupanda mlima huu ni changamoto ya kipekee ya mwili na akili. Inahitaji nithamu, uvumilivu na nguvu. Na nadhani hii ni njia nzuri ya kujaribu mipaka yangu mwenyewe. Kila hatua ninayopiga kuelekea kileleni nitaona manzari ya kupendeza, kuona mabadiliko ya hali ya hewa na mazingira. Na kujisikia furaha isiyo na kifani. Hii safari itakuwa na changamoto ya mwili na moyo, lakini pia itakuwa hadisi ya maisha nitayo ikumbuka daima. Baada ya changamoto ya kupanda mlima kilimanjaro, ningependa pia kutembelea Zanzibar. Hapo ningependa kupumzika na kufurahia uzuri wa pwani. Bahari ya samawati mchanga mweupe na utulivu wakisiwa hiki kizuri. Zanzibar ni mahali ambapo unaweza kujisikia, huru, kutulia na pia kufurahia chakula kizuri. Tamaduni za kipekee na historia ya kisiwa hiki. Ni mchanganyiko mzuri wa burudani. Mapumziko na kujifunza mambo mapya. Likizo yangu ya ndoto siyo tu burudani. Bali pia kufundisha na kukuza maisha yangu. Kupanda mlima kilimanjaro kuna nifundisha uvumilivu, nithamu na kutokata tamaa. Na pia kutembelea Zanzibar kuna nifundisha kuthamini uzuri wa dunia. Tamaduni na historia ya watu. Likizo kama hii inajumuisha changamoto, mafunzo na furaha. Na ndiyo maana ni likizo ya ndoto yangu. Zaidi ya hayo likizo ya ndoto yangu pia ni fursa ya kujenga kumbukumbu nzuri na watu wakaribu. Wakati wa safari kama hii, nitakuwa na fursa ya kushirikiana na wenzangu. Familia au marafiki, tukijifunza pamoja na kufurahia uzuri wa dunia kumbukumbu hizi hufanya maisha kuwa ya thamani zaidi na kutia moyo katika siku za baadae. Likizo nzuri siyo tu kuhusu mapumziko. Bali ni changamoto, mafunzo na kumbu kumbu mzuri. Likizo yangu ya ndoto ni mfano wa jinsi nilivyojifunza kuthamini maisha kujaribu mambo mapya na kufurahia uzuri wa dunia. Ningependa kusema kuwa likizo yangu ya ndoto ni kupanda mlima kilimanjaro na kutembelea Zanzibar, kwa sababu itanipa furaha, changamoto na mafunzo maisha na kumbukumbu zisizo futika milele likizo kama hii ni ndoto yangu.

Kila mwanzo ni changamoto lakini pia ni fursa ya kujifunza na kukua. Ushahuli mzuli unaweza kumsaidia mtu kuanza vizuli, kujenga nizamu na kufanekisha kazi zake kwa ufanisi. Kwanza kabisa ningependa kumshauli mtu anayeanza kazi kujifunza kwa makini. Mtu anayeanza kazi mpya anapaswa kuchukua muda wa kujua taratibu. Mashalti na jinsi ya kufanya kazi kufanisi. Hakuna aja ya kujiuliza kila wakati kila kitu peke yako kuuliza maswali kufuatilia mwongozo na kushilikiana na wenzako kunasaidia sana kujifunza alaka Pili kujenga mausiano mazuri na wenzako Iki ni moja ya kitu ambacho ningependa kumpa mtu ushauli anayeanza kazi kujenga mausiano mazuli na wenzake ili ni jambo muhimu sana wafanyakazi wengine wanaweza kuwa lasilimali kubwa ya herimu na msaada heshima kushilikiana na kuonyesha shuklani kunasaidia kila mmoja ajisikie hulu na hivyo kufanya kazi kuwa laisi na yenye fulaa zaidi. Pia ningependa kumshauli mtu anayeanza kazi kujenga nizamu binafsi Kila mtu anayefanya kazi, anapaswa kuwa na latiba kufika kazini kwa wakati na kufanya majukumu yake kwa bidii. Nizamu uonyesha uwajibikaji na uunda imani kwa wale wanaokuzunguka. Hii ni msingi wa mafanikio ya muda mlefu kazini na zaidi ya ayo ningependa kumpa ushauli mtu anayeanza kazi kujifunza kushughulikia changamoto kwa utulivu kushughulikia changamoto kwa utulivu ni muhimu sana Kila kazi ina changamoto zake na mtu anayepambana na shida kwa akili tulivu na suruisho la busala uwa na uwesekano mkubwa wa kufanikisha kazi akikisha uskate tamaa kwa makosa madogo au changamoto. Badala yake tumia kama fursa ya kujifunza na kukua vile vile ningependa kumshauli mtu anayeanza kazi kujisamini na kudumisha afya ya akili na mwili wake kazi ni muhimu lakini pia mtu anapaswa kujari afya yake kupumzika vizuri, kula vizuri na kufanya mazoezi kunasaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mtu anayejali afya yake anakuwa na nguvu na moyo wa kufanya kazi bila kuchoka alaka. Mtu anayeanza kazi, anapaswa, kujifunza, kushilikiana, kuwa na nizamu, kushughlikia changamoto kwa utulivu na kudumisha afya yake. Kwa kufanya hivyo, atakuwa na msingi mzuri wa mafanikio ya muda mlefu. Fulaa kanzini na usiano mzuri na wenzake Kwa kumarizia ningependa kusema kuwa ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni ajifunze kwa makini ajenge mausiano mazuri na awe na nizamu na pia ajitahidi kushughulikia changamoto kwa busala na utulivu na.

Keki ni chakula cha furaha, chenye ladha nzuri na mara nyingi huleta kumbukumbu nzuri za familia, marafiki au sherehe za kipeke. Kwa upande wangu, nina aina fulani ya keki ninayoipenda zaidi na ninajisikia furaha kubwa kila ninapokula Kwanza kabisa, keki ninayoipenda ni keki yenye ladha tamu na yenye unyevunyevu mzuri ladha yake hunifanya nijisikie furaha mara moja na kila kipande cha keki huwa cha kupendeza. Keki yenye ladha nzuri ni burudani ya kipekee kwa akili na mwili wangu. Na mara nyingine hufanya mtu aishie kuota na kujaribu kipande kingine Pili napenda keki inayoweza kushirikishwa na wengine keki sio chakula cha kula peke yako Bali ni chakula na ni njia nzuri ya kushirikiana na familia, marafiki au ndugu jamaa na marafiki. Kila wakati ninaposhirikiana keki na wengine Sio tu kwamba ninapata furaha ya ladha Bali pia napata furaha ya kijamii na kumbukumbu nzuri zinazohusiana na tukio hilo Pia napenda keki kwa sababu inaweza kuunganishwa na vinywaji vingine kama chai, kahawa au maziwa. Mchanganyiko huu huifanya keki iwe na ladha bora zaidi na inafanya kila wakati wa kula keki uwe wa kipekee. Ni mchanganyiko wa furaha, wa ladha, harufu nzuri na mwonekano mzuri. Zaidi ya hayo keki hufundisha ubunifu na mitindo ya maisha Kila keki inaweza kuwa na muundo tofauti, rangi tofauti au vipengele tofauti vya ladha Hii inanifundisha kuthamini ubunifu na kujaribu vitu vipya maishani Sio tu katika chakula bali pia katika mambo mengine ya kila siku kwa maoni yangu keki ni zaidi ya chakula ni burudani, kumbukumbu nzuri na faraja ya akili na mwili Kila kipande cha keki kinanisaidia kupumzika, kufurahia na kusherehekea maisha Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa aina ya keki ninayoipenda ni ile yenye ladha nzuri na tamu, unyevunyevu mzuri na inayoweza kushirikishwa na wengine na yenye ubunifu. Keki hii inanikumbusha furaha kumbukumbu nzuri na kila wakati wa kipekee katika maisha yangu na pia ni burudani ya kweli na sehemu ya furaha nzuri aina gani ya keki unayoipenda? Aina ya keki ninayoipenda ni ile yenye ladha zuri na ile keki tamu inayoweza kushirikishwa na watu wengine na yenye.

Kujitunza ni jambo la msingi kwa kila mtu, kwani linahusiana na afya ya mwili, akili na hisia. Kwa upande wangu nina njia mbali mbali ambazo ninazo zitumia ili kuhakikisha nikiwa na afya njema nguvu na furaha kila siku. Kwanza kabisa mimi hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara mazoezi husaidia mwili wangu kuwa na nguvu, kuongeza stamina na pia kuimarisha moyo na viungo vyangu Napenda kufanya mazoezi kama push up na mazoezi mengine mazoezi haya hunifanya nijisikie mwenye nguvu, mwenye furaha na kueza kukabiliana na shughuli za kila siku bila kuchoka haraka Pili ni najitunza kwa kula chakula bora na chenye lishe. Kula matunda mboga mboga na protini na vinyuaji kama maji husaidia mwili wangu kufanya kazi vizuri. Kula vizuri pia kuna nisaidia akili yangu kufanya kazi vizuri na kunisaidia kuwa na nguvu za kutosha siku nzima Hii ni sehemu ya kujitunza kwa afya ya mwili na akili Pia ninajitunza kwa kupumzika na kulala vya kutosha Kila mtu anahitaji usingizi wakutosha ili mwili na akili yale yake ziwe katika hari nzuri kupumzika kunasaidia pia kuondoa msongo wa mawazo kuongeza umakini kazini au shuleni na kunifanya nijisikie vizuri kihisia Zaidi ya hayo, ninajitunza kwa kudumisha usafi binafsi Kuoga, kupiga mswaki, kuvaa nguo safi na kushika usafi wa kila siku kushiriki na kufanya usafi mbali mbali wa mwili wangu inasaidia mimi kuwa na afia njema na pia hunipa hali nzuri na kujihisi vizuri usafi wa mwili ni sehemu ya kujitunza ambayo inaasili furaha na heshima binafsi vile vile ninajitunza kwa kudumisha afya ya akili na hisia Hii inajumuisha kufanya mambo ninayoyapenda kushirikiana na marafiki na familia na kujenga tabia za kufikiria mawazo chanya afya ya akili ni muhimu sana kwani inasaidia kufanya maamuzi sai, kushuglikia changamoto mbali mbali na kuishi maisha yenye furaha. Kwa maoni yangu kujitunza siyo tu kuhusu mwili bali pia kuhusu akili na hisia njia za kujitunza zinapaswa kuwa sehemu ya maisha ya kila siku Kwani zinasaidia mtu kuwa na nguvu.

Kuvaa kofia si swala la mtindo peke yake, bali pia linahusiana na ulinzi, falaya na mtazamo wa kibinafsi. Kwa upande wangu, napenda kuvaa kofia kwa sababu ina manufaa na pia ni mtindo unaonifaa. Kwanza kabisa kuvaa kofia kunanisaidia kulinda kichwa changu wakati wa jua kali kofia hunisaidia kuzuia mwanga wa jua usinipige sana na kunilinda kutokana na joto kali vile vile wakati wa baridi kofia hunisaidia kudumisha na kuongeza joto mwilini na kuzuia baridi kuingia kichwani. Jambo ambalo hunifanya nijisikie vizuri na mwenye afya Pili napenda kuvaa kofia kwa sababu inaongeza mtindo wangu Kila mtu ana mtindo wake waki pekee na kofia ni sehemu ya mtindo wa kila siku Kofia inaweza kufanya mtu ajisikie na kuonekana vizuri zaidi. Na kwa baadhi ya watu ni ishara na utu au mitazamo fulani. Kuvaa kofia kunanisaidia kujieleza bila maneno. Kwani mtindo wangu unakuwa sehemu ya utambulisho wangu. Pia kuvaa kofia kunanisaidia kujilinda na kujihifadhi katika hali tofauti za hewa. Wakati wa mvua au upepo mkali kofia hufanya nizamu ya mwili iwe bora na kuzuia maji au upepo kuvuruga nywele zangu Hii ni sehemu ya kujitunza na kuhakikisha mwili na kilivinabaki kwenye hari nzuri Zaidi ya hayo kuvaa kofia kunanisaidia kujiamini zaidi. Wakati mtu anapojihisi vizuri na kuonekana vizuri hufanya kazi zake au shughuli zake kwa ujasili zaidi. Kofia inaweza kuwa kipande kidogo cha mavazi lakini inaboresha mtazamo wangu na hisia zangu. Kwa maoni yangu kuvaa kofia sio tu swala la kuangalia vizuri. Bali pia ni njia ya kujilinda kuwa na mtindo na kujiamini Kofia hufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi zaidi yenye furaha zaidi na yenye faraja Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa ndiyo napenda kuvaa kofia kwa sababu kofia inalinda kichwa changu, dhidi ya jua kali, dhidi ya mavumbi na pia kofia ni moja ya mtindo naopenda kuvaa na pia inanisaidia kuimili hali za hewa na kunisaidia kujiamini zaidi kuvaa kofia ni sehemu ya mtindo wangu na pia ni njia ya mtindo.

Kwa upande wangu, napendelea, zaidi, chakula, kisicho na mafuta mengi. Ingawa, mala chache, nakula, chakula, chenye, mafuta kwa kiasi. Sababu kubwa ya kupendelea chakula, kisicho na mafuta ni afya ya mwiri. Chakula chenye mafuta kidogo husaidia mwiri kufanya kazi vizuri. Upunguza atari ya magonjwa na hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu siku mzima. Kula, chakula, kisicho na mafuta mengi husaidia kuzibiti afya ya moyo na mwiri kwa uyumda. Vyakula kama mboga matunda samaki na vyakula filivopikwa kwa njia salama hunipa vilutubisho muhimu bila kuchosha mwili. Baada ya kula chakula cha aina hii uwa nahisi nguvu umakini na hali nzuri ya mwili. Hata hivyo siwezi kusema kuwa chakula chenye mafuta akina faida kabisa. Kuna wakati fulani asa kwenye starehe au kwenye sherehe au kwenye afla maalumu. Chakula chenye mafuta huwa na laza mzuri na uleta fulaha. Lakini muhimu zaidi ni kula kwa kiasi. Kula mafuta mengi mala kwa mala kunaweza kusababisha matatizo ya afya kama uchovu uzito kupita kiasi au magonjwa ya muda mlefu. Zaidi ya hayo kuchagua chakula kisicho na mafuta mengi kunanisaidia kujenga nizamu ya maisha, ninapokuwa makini na kile ninachokula. Ninakua pia makini na afya yangu Kwa ujumla, ii unisaidia kujiamini kufanya kazi kwa ufanisi na kuhishi maisha yenye mpangilio mzuri Kwa maoni yangu, suwala la chakula siyo tu laza Bari ni wekezaji wa afya ya badae. Chakula, tunachokula leo kina mchango mkubwa katika afya yetu ya kesho. Ndiyo maana ni muhimu kuchagua chakula chenye lishe bola na mafuta kidogo. Uku tukiruusu laha kidogo mala kwa mala Kwa kumarizia ningependa kusema kuwa napendelea chakula, kisicho na mafuta mengi Kwa sababu kinanisaidia kuwa na afya njema, nguvu na maisha bora Ingawa chakula chenye mafuta kinaweza kuhuliwa mara chache kula kwa kiasi na kuchagua vyakula venye afya Ndiyo ufunguo wa maisha, malefu na yenye fulaha Kwa swali hili linalo usu unapenda chakula chenye mafuta.

Familia ni nguzo ya maisha, chanzo, chaupendo, msaada na falaja. Kwa upande wangu, napenda sana kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shuguri mbali mbali, zina zojenga, usiano, furaha na mshikamano. Kwanza kabisa napenda kukaa na kuzungumza na familia yangu. Mazungumzo utusaidia kufaamiana zaidi kuelewa changamoto na mafanikio ya kila mmoja na kushilikiana mawazo. Wakati mwngine mazungumzo haya uwa ya kuchekesha na uwa ya kuburudisha na wakati mwngine uwa ya ushauri na falaja Kupitia mazungumzo usiano wakifamilia unazidi kuimarika Pili napenda kula pamoja na familia yangu. Chakula cha pamoja ni wakati muhimu sana kwa familia. Kwani utupa nafasi ya kukaa mezani kushilikiana hadisi za siku na kufurahia uwepo wakila mmoja. Wakati wakula pamoja tunajifunza mshikamano, eshima na upendo. Huu ni muda wa thamani unaojenga umoja wa familia. Pia napenda kufanya shughuli za burudani na familia yangu. Izi zinaweza kuwa ni kutembea pamoja kutazama television, kusikiliza muziki au kusherehekea matukio maalumu. Shuguli hizi utusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kureta furaha kwa kila mtu ndani ya familia. Zaidi ya ayo napenda kusaidiana na familia yangu katika shuguli za kila siku. Kusaidiana katika kazi za nyumbani au majukumu mengine uimalisha mshikamano na ufundisha wajibikaji. Kila mtu anapochangia familia inakuwa imara na yenye amani. Vile vile napenda kujifunza na kushauliana na familia yangu. Familia unipa maadili mwelekeo wa maisha na msaada waki saikolojia. Ushauli kutoka kwa wazazi au ndugu unisaidia kufanya maamuzi bora na kujifunza kutokana na uzoefuwao. Kwa maoni yangu kutumia muda na familia siyo kupoteza muda Bali ni uwekezaji na upendo na mshikamano familia unipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha na unifanya nijisikie salama na kusaminio Ningependa kusema kuwa napenda kufanya mambo mengi na familia yangu kama kuzungum.

Chakula cha haraka ni chakula kinachopatikana kwa urahisi na kuandaliwa kwa muda mfupi. Kwa watu wengi, chakula cha haraka kimekuwa sehemu ya maisha ya kila siku kutokana na haraka za kazi na shuguli nyingine. Kwa upande wangu napenda chakula cha haraka lakini kwa kiasi. Napenda chakula cha haraka kwa sababu kinaokoa muda na kinapatikana kwa urahisi. Pale ninapokuwa na shuguli nyingi wakati mwengine baada ya siku ndefu ya kazi au masomu. Chakula cha haraka unisaidia kupata chakula bila kusubiri muda mrefu. Chakula cha haraka pia kina ladha inayovuutia. Vyakula kama chipsi, kuku, wakukaanga au sandwich uwa na ladha tamu na huleta furaha ya muda mfupi. Mara nyingi chakula hiki upendwa sana na vijana kwa sababu nirahisi kupatikana na kinonekana cha kisasa. Hata hivyo ninaelewa pia kuwa chakula cha haraka hakifai kuliwa mara kwa mara. Mara nyingi uwa na mafuta mengi chumvi au sukari nyingi. Ambazo zinaweza kuathiri afya ya mwili ikiwa vitatumiwa kupita kiasi. Ndiyo maana ninajitahidi kula chakula cha haraka kwa nadra na kuchanganya na chakula cha nyumbani chenye lishe bora. Zaidi ayo napendelea kuchagua chakula cha haraka chenye afya zaidi. Pale inapowezekana kuna aina za chakula, cha haraka, ambazo zina mboga mboga, zina protini na mafuta kidogo. Kuchagua kwa busara unisaidia kufurahia chakula uku nikilinda afya yangu. Kwa maoni yangu, chakula cha haraka si kibaya kabisa, lakini kinaitaji nidhamu na uwiano. Afya njema inaitaji mtu awe makini na aina ya chakula anachokula na kiasi anachokula. Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa ndiyo napenda chakula cha haraaka Kwa swali la je. Unapenda chakula cha haraka Jibulangu ni ndiyo napenda chakula cha haraaka lakini napendelea kukila kwa kiasi na kwa uangalifu. Kuchanganya chakula cha haraka na chakula cha nyumbani chenye lishe bora unisaidia kuwa na afya njema, nguvu na maisha yenye uwiano mzuri. Chakula cha haraka mara nyingi uwa na mafuta mengi. Chakula cha haraka ni kama vile chipsi, chipsi uwa na mafuta mengi ambayo yanaweza kuathiri afya. Ikiwa nitakula mara kwa mara. Ndiyo maana ninajitahidi kula chakula.

Kazi ni sehemu kubwa ya maisha yetu kwa sababu kupitia kazi tunapata kipato, tunajenga ndoto zetu na tunachangia maendeleo ya familia na jamii kwa ujumla. Kwa upande wangu, kazi ni ninayothamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidia watu na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Kazi kama iyo unipa fulaa yandani kwa sababu najua kuwa juhudi zangu zina wanufaisha wengine na si mimi pekeangu. Kazi inapokuwa na maana kwa jamii mtu huifanya kwa moyo wote na kwa bidii zaidi kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayohitaji uaminifu, uajibikaji na nidhamu kazi inayofanywa kwa wadilifu hujenga heshima binafsi na kuleta amani ya moyo Ninathamini kazi inayohusu mtu kuwa muaminifu kutimiza wajibu wake ipasavyo na kuheshimu sheria na madili ya kazi. Pia ninathamini kazi inayotoa fursa ya kujifunza na kukua. Kazi nzuri hunisaidia kukuza maarifa, ujuzi na uzoefu kupitia kazi mtu hujifunza kukabiliana na changamoto kufanya maamuzi na kuboresha uwezo wake kila siku kazi inayokufanya ukue kifikra na kitaaluma ni kazi yenye thamani kubwa Zaidi hayo ninathamini kazi inayotoa heshima na usalama wa maisha kazi inayompa mtu heshima katika jamii na uwezo wa kujikimu kimaisha hujenga kujiamini na amani ya familia. Kupitia kazi mtu anaweza kutimiza mahitaji ya msingi na kupanga maisha ya baadae kwa matumaini vile vile ninathamini kazi inayojengwa juu ya ushirikiano na mahusiano mazuri kazi ambayo wanashirikiana, kusaidiana na kuheshimiana hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na yenye furaha. Mahusiano mazuri kazini huongeza, ufanisi na kupunguza migogoro. Kwa maoni yangu, kazi ya thamani siyo tu ile inayolipa mshahara mkubwa, bali ni kazi yenye maana, inayojengwa juu ya maadili mema, inayotoa fursa ya kukua na inayosaidia jamii. Kazi kama hiyo huumpa mtu furaha ya kweli na kuridhika moyoni. Kwa kumalizia ningependa kusema kuwa kazi ni nayothamini zaidi ni ile.

Kufua nguo ni shughuli muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu inahusiana moja kwa moja na usafi afya na mmonekano wa mtu. Kwa upande wangu, mimi nafua nguo maramoja kwa wiki. Kufua nguo maramoja kwa wiki, hunisaidia kupanga vizuri muda wangu. Badala ya kufuwa kila siku Napendelea kukusanya nguo zangu na kuzifua kwa wakati mmoja Hii hunisaidia kuokoa muda na nguvu na kunipa nafasi ya kufanya shughuli nyingine muhimu kama kazi masomo au kupumzika. Pia kufua nguo maramoja kwa wiki hunisaidia kudumisha usafi na mpangilio. Ninapokuwa na ratiba maalum ya kufua na jua jinsi ya kupanga nguo zangu, safi na chafu. Hii hunifanya niwe nadhifu kila wakati na kuepuka haraka haraka wakati wadharula. Zaidi ya hayo kufua nguo maramoja kwa wiki hunisaidia kuifadhi rasilimali kama maji. Sabuni na umeme kufua kwa mpangilio na kwa wakati moja hupunguza matumizi ya rasilimari hizo. Jambo ambalo ni zuri kwa mazingira na pia kwa uchumi wa familia kufua nguo pia ni sehemu ya kujitunza binafsi nguosafi hunifanya nijiskie vizuri, nijiamini na kuwa na afya njema usafi wanguo huzuia magonjwa yangozi na husaidia mtu kuonekana nadhifu katika jamii. Kwa maoni yangu, kufua nguo maramoja kwa wiki ninjia nzuri ya kuweka nizamu ya maisha. Inanifundisha uwajibikaji kupanga muda na kujali afya namazingira. Ingawa kuna watu wanofua maranyingi zaidi kila mtu ana ratiba yake kulingana na mahitaji na mazingira yake. Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa mimi nafuwa nguo maramoja kwa wiki. Kwa sababu, hunisaidia kupanga muda kudumisha usafi kuokoa rasilimali na kujenga nizamu ya maisha. Ni utaratibu rahisi lakini wenye manufaa makubwa katika maisha ya kila siku Kwa upande wangu nafua nguo maramoja kwa wiki kwa sababu inanisaidia kupanga muda wangu, kudumisha usafi na kujenga nidhamu ya maisha. Na huu ni utaratibu lai.

Je umewai kufanya kazi ya kujitolea, kazi ya kujitolea ni ile kazi ambayo mtu anaifanya kwa ihari yake bila kulipwa chochote. Kwa lengo la kusaidia watu wengine au kupata uzowefu wa kazi fulani. Ni kazi inayotokana na moyo wa huruma, upendo na kujali wengine. Kwa upande wangu, ndiyo ni mewai kufanya kazi ya kujitolea. Na uzoefu huo umenifundisha mambo mengi ya zamani katika maisha. Kazi ya kujitolea unipa fursa ya kusailia wale wanohitaji msaada kama watoto, wazee, wagonjwa au yamii kwa ujumla. Kufanya kazi ya kujitolea hunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya jamii Kwanza kabisa kazi ya kujitolea unifundisha kuwa na huruma na upendo kwa watu wengine Unapojitolea unajifunza kuelewa changamoto za wengine na kuona maisha kwa mtazamo mpana zaidi. Hii unifanya nisamini zaidi kile nilicho nacho na kuwajali wale walio katika mazingira magumu. Pili kazi ya kujitolea hunisaidia kujenga ujuzi na uzoefu wa maisha. Kupitia, kujitolea mtu hujifunza, kufanya kazi na watu wa aina mbali mbali, kushirikiana, kuwasiliana vizuri na kutatua matatizo. Pia kazi ya kujitolea unisaidia kujenga nizamu na wajibikaji hata kama haulipwi unapaswa kufanya kazi kwa wakati, kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu Hii unijenga kuwa mtu mwenye maandili, mema na mwenye kujituma katika kila jambo ninalolifanya Zaidi hayo kujitolea kuna leta furaha ya ndani na amani ya moyo furaha ya kusaidia mtu na kuona tabasamlake haiwezi kulinganishwa na malipo ya feza ni furaha inayotoka moyoni na hukaa kwa muda mrefu Kwa maoni yangu, kazi ya kujitolea ni shule ya maisha Inamjenga mtu kimaadili, kihisia na kijamii jamii yenye watu wanojitolea huwa na mshikamano upendo na maendeleo ya pamoja kwakumalizia ningependa kusema kuwa ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea na ni jambo ninaolisa mini.

Kushirikiana na timu ni jambo la msingi kwa sababu hakuna mtu anaeweza kufanya kila kitu peke yake. Mafanikio mengi hupatikana pale watu wanapofanya kazi pamoja. Kwanza kabisa kuhakikisha ninawasiliana vizuri na wenzangu. Mawasiliano mazuri hujenga uelewano na kuondoa migongano isiyo ya lazima. Napenda kusikiliza maoni ya wengine kwa umakini na kutoa maoni yangu kwa heshimu. Kwa kufanya hivyo, kila mtu hujisikia kuthaminiwa na kuwa sehemu ya timu. Pili naheshimu mawazo na uwezo wa kila mshiriki wa timu Kila mtu ana kipaji na ujuzi wake Ninapotambua hilo huwa tayari kujifunza kutoka kwa wengine na pia kuwasaidia pale wanapohitaji msaada Hii huongeza mshikamano na kuimarisha utendaji wa timu Tatu nawajibika katika majukumu niliopewa kushirikiana na timu hakumaanishi kumwachia mwenzako kazi yako Nahakikisha nafanya sehemu yangu kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa, Hii hunifanya na hunisaidia na hunifanya wenzangu waniamini na kunitegemea. Vile vile nahimiza ushirikiano badala ya ushindani usio na maana Badala ya kila mtu kutaka kuonekana, bora zaidi kuliko mwingine Napendelea tufanye kazi kama kundi moja lenye lengo la pamoja Mafanikio ya timu ni mafanikio ya kila mtu Pia najaribu kutatua migogoro kwa njia ya amani na mazungunzo, katika timu tofauti mawazo tofauti ya mawazo haviwezi kuepukika Ninachofanya ni kusikiliza pande zote na kutafuta suluhisho linalofaa kwa wote Badala ya kulaumu au kugombana. Mwisho kabisa nahamasisha na kuwapa moyo wenzangu maneno ya faraja na pongezi huongeza hamu na hamasa ya kufanya kazi Ninapowaona wenzangu wakifanya kazi vizuri siogopi kuwasifu, kwa sababu mafanikio yao pia ni mafanikio ya timu nzima, Kwa ujumla ninafanya kazi ya kushirikiana na timu kwa kuwasiliana vizuri kuheshimu wengine, kuwajibika, kusaidiana, kutatua migogoro kwa amani na kuhimiza mshikamano. Njia hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kujenga mahusiano.

Mapumziko ya mchana ni muda muhimu sana kwa kila mtu. Kwani utoa nafasi ya kupumzika, kuondoa uchovu na kujiandaa kwa kazi au shughuli zinazofuata. Kwanza kabisa wakati wa mapumziko ya mchana napumzika ili kurudisha nguvu baada ya kazi au masomo ya asubuhi mwili na akili uchoka kidogo kupumzika kunahakikisha ni nakuwa na nguvu za kuendelea na kazi ya mchana bila uchovu kupita kiasi. Wakati mwingine ufanya kazi iyo iwe ya ubunifu zaidi na yenye ufanisi Pili napenda kula chakula chamchana chakula chamchana ni muhimu kwa afya na utoa nishati kwa mwili kufanya kazi kula vizuri kuna nisaidia kuwa makini zaidi kuzingatia maelekezo ya kazi na kufanya maamuzi bora. Pia wakati wakula napumzika kidogo, kisaikolojia na kufurahiya chakula. Na tatu napenda kuzungumza na wenzangu au marafiki Wakati wa mapumziko mazungumzo haya unisaidia kupunguza stress na kuondoa msongo na msongo wa mawazo kupata muda wakucheka, kushilikiana mawazo au kusikiliza adisi dogo Kuna saidia akili kuwa nyepesi na kuimarisha mausiano na wengine Zaidi ya hayo wakati wa mapumziko napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo kuna saidia kuondoa uchovu wa mwili, kurudisha nguvu na kuimarisha afya ya mwili. Hii ni muhimu hasa ikiwa kazi ni ya kukaa kwa muda mrefu kwenye kiti vile vile wakati mwingine napenda kutumia muda uo kusoma au kujifunza kitu kipya Hii ninjia ya kutumia muda vizuri bila kulala tu kusoma au kujifunza kitu kipya kuna nisaidia kukuza marifa na ujuzi wangu bila kwasili mapumziko ya mwili mapumziko ya mchana siyo tu kupumzika Bali ni fulsa ya kujilekebisha, kujifunza na kuimarisha afya ya mwili na akili matumizi bola ya muda huu ufanya siku nzima kuwa yenye tija, fulaa na ufanisi Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa wakati wa mapumziko ya mchana, uhunijenga na ujenga utulivu, uruma ya mwiri, fulaa na msisimuko na wenzangu. Kutumia muda uu kwa busala ni njia ya kuwa na maisha enye uiano na njia ya kuwa.

Kila moja wetu anatabia fulani au zoea ambalo limekua sehemu ya maisha yake. Jambo linalo msaidia kujenga utu afya au mafamikiku. Kwa upande wangu, zoea ambalo ni mejenga na ambalo limekua muhimu sana ni kusoma kila siku. Hii siyo tu zoea. La kawaida Bali ni zoea ambalo limenifundisha madili nizamu na mbinu za kufanikisha maisha yangu ya kila siku. Nilianza na zoea ili kidogo kidogo Kila siku kusoma angalau ukulasa mmoja wa kitabu mara nyingi. Niliwai kujambia kuwa. Siwezi kusoma siku zote lakini kwa kufanya hivyo kidogo kidogo nilipata fula na motisha ya kuona maendeleo yangu. Atua kwa atua nilianza kusoma zaidi na sasa nisehemu ya maisha yangu. Isioweza kuachwa kusoma kumenifundisha uvumilivu mbinu mpya za kutatua changamoto. Mbali mbali na kunipanua ufamu wangu kuhusu dunia. Zaidi ya kusoma, zoea ili rimeasili njia ninavoshilikiana na wengine Kwa mfano, mala nyingi napata maoni mapia. Mbinu mbola za kushilikiana na timu na uelewa wajinsi ya kushuglikia matatizo bila kuchukua alaka mamuzi. Zoe ya hili pia limiongeza nizamu yangu binafsi. Kila siku ninaweka muda maalumu wakusoma bila kuingiliwa na mitandao ya kijamii au shuguri zisizo na faida. Kuna maneno maalufu ya naosema. Zoea ni nguvu. Ii ni kweli imesibitisha kwenye maisha yangu. Zoe alangu la kusoma. Lime badilisha mtazamu wangu, lime imalisha akili yangu na pia lime nipa ujasili wakukabiliana na changamoto mbali mbali. Pia nimekua mfano mzuli kwa wengine na ndugu zangu Hala nyingi wananifuata na mimi ninafulaia. Kushilikisha maalifa niliopata Kwa kika, zoea ni jambo ambalo mtu. Ujenga kwa tuwa ndogo lakini. Lakini lenye matokeo makubwa. Zoea, zuli ni nguzo ya mafanikio, afya na utu. Hivyo basi ni muhimu kila moja wetu kuangalia maisha yake na kujiuliza nizwea gani zuli hamejijengea ni namna gani linaweza kumsaidia kuwa mtubola kila siku. Mala tu tunapojijibu maswali haya tunanza kuona jinsi.

Kila moja wetu ananjia tofauti za kustare. Njia ambazo zinatupa furaha kutupa amani ya akili na kutusaidia kuondoa stresi baada ya siku ndefu au changamoto zinazo tushinda. Kwa upande wangu kustare siyo jambo la bure au lisilo na maana ni seemu muhimu ya maisha ni yaina ya kujitunza na kujiwekea nafasi ya kufulaiya maisha Wakati napohisi mchango wa mawazo kuchoka au ata kuchoshwa na shuguri za kila siku, mimi uwa na panga muda wangu wakustare. Mara nyingi naanza kwa kufanya kitu kidogo kinachonipa raha ya papo apu Hii inaweza kuwa kusoma kitabu kizuri kuangalia filamu ya kuchikesha au ata kusikiliza muziki ninaopenda Muziki kwa mfano unaweza kubadilisha hali ya moyo wangu alaka nyimbo ni nazozipenda zinazotulia au zile zinazongeza nguvu ya moyo zinaweza kunipa furaha mara moja Lakini kustaree kwangu akujumuishi tu kwenye shuguri ndogo Mara nyingi napenda pia kuondoka kidogo kutoka kwenye mazingira ya kawaida kutembea katika mazingira ya asili kwenda kwenye bustani au ata kupanda milima midogo kunanipa uhuru wa mawazo na kulaisisha fikra zangu Apo ndipo ningeweza kutafakali maisha yangu kupanga marengo au ata kutafuta suluhisho la changamoto zinazonitatiza. Stare ni aina ya kujipatia na fasi ya kupumzika akili na moyo Lakini pia ni fursa ya kujitengeneza kisa ekolojia Pia ustare ni wakati wakushilikiana na watu ni nawapenda kukaa na familia au marafiki kucheka pamoja na kushirikiana kwa urahisi kuna nipa furaha ya kipeke Hii ninjia ya kustare ambayo ni ya kipeke Kwani furaha ambayo inatokana na usiano wakweli haiwezi kuringanishwa na kitu kingine chochote Kwa kweli kustare ni lazima na nizaidi ya stare ya kimwili Stare ya kili moyo na roho ni wakati wakutoa luhusa kwa nafsi yako kuondoa uchungu wasiwasi na mzigo wa kila siku. Kila mtu anapaswa kujua ni nini kinampa furaha ya kweli Kwani staree ni sehemu ya afya bola na maisha yenye usawa Kwa hivyo unavyo taka kwenda kufanya staree fanya kile kinachukufanya ufurahie na uburudike.

Kila mmoja wetu ana majira au msimu fulani anaoupenda zaidi. Sio tu kwa sababu ya hali ya hewa, Bali pia kwa sababu ya hisia, kumbukumbu na furaha zinazohusiana nayo. Kwa upande wangu, msimu ninaoupenda zaidi ni majira ya joto. Na kwa sababu nyingi, ambazo zinanifanya kuupenda sana. Kwanza, majira ya joto ni wakati wa mwanga nguvu na maisha yanonekana, kujaa, rangi na furaha. Siku zinakuwa ndefu, hali ya hewa ni ya joto inayoruhusu kufanya shuguli nyingi za nje bila kuwa na wasiwasi wa baridi. Napenda jinsi jua linavyopenya na jinsi upepo wa joto unavofanya kila kitu kuonekana hai na mwenye raha ni msimu ambao unaweza kutembea, kucheza michezo au hata kusafiri bila vizuizi vya hali ya hewa. Pili, majira ya joto huleta fursa ya starehe ya kipekee. Napenda kutumia muda wa joto kuenda pwani kuogelea au kushiriki shuguli za nje na marafiki na familia. Hii ni fursa ya kuondoa mawazo, kuungana na watu na kuunda kumbukumbu nzuri. Vile vile, majira ya joto huwa na matunda na mboga safi nyingi. Jambo ambalo linanipa furaha ya lishe nzuri na raha za kipeke Pia majira ya joto ufanya mawazo yangu kuwa ya mstari na yenye uhai. Napata motisha ya kufanya kazi, kupanga maisha au hata kujifunza mambo mapya kwa sababu mwanga wa jua na anga safi huchangia hali ya furaha na uvumilivu. Hali hii ya hewa ni kama kengele ya motisha inayonihimiza kuwa na nguvu kufanya maamuzi mazuri na kufanikisha malengo yangu. Kwa kweli, kila msimu una mambo yake mazuri, lakini msimu wa joto unanifanya nijisikie kuwa huru zaidi na kila siku ni kama fursa mpya ya kufanya mambo ninayoyapenda. Ni msimu wakufurahia maisha, kushirikiana na wengine na kuunda kumbukumbu ambazo zinabaki milele. Ni msimu unaonifanya niwe na furaha ya ndani, amani ya moyo na matumaini ya kesho. Kwa hiyo, kama ungeniuliza au niambie kuhusu majira yangu nilionalo, nitakujibu bila shaka. Majila ya joto ni msimu wangu wa furaha, msimu unaonipa nguvu na motisha.

Je umewai kuona bahari. Ndiyo nimewahi kuona bahari. Na uzoefu huo umekuwa mmoja ya uzoefu wa kukumbuka sana. Kumbu kumbu hii ni ya kipekee na nisioweza kuisahau kihuraisi. Bahari ni kitu kikubwa kilichojaa uzuri na maajabu ya asili. Na kila mtu aliewai kutembelea bahari, alihisi tofauti, alikuwa nafulaa, na pia alihisi hofu kidogo, na pia amani ya ndani. Nilipokuwa karibu kwa mara ya kwanza nilivutiwa sana na upana wake usio na mwisho maji ya bahari yalikuwa ya blue yanayokutana na anga la blue yalionekana kama walinzi, wa siri, wa dunia na mwanga wajua ukionyesha kwenye mawingu na kuangaza juu ya maji ya bahari Kwa kweli ulikuwa mzuri kiasikwamba ulinifanya moyo wangu kujaa na shangwe na mshangao Kwa kweli hisia zangu zilichanganyika na furaa ya kuona urembo wasili na pia niliposogelea kalibu na maji nilipata hofu kidogo kwa maana bahahi ilikuwa kubwa sana. Kutembea kwenye pwani ni kiguswa na maji yenye chumvi kidogo nilihisi miguu yangu kama ipo sehemu mzuri yenye utulivu. Sauti ya mawimbi ya kivuja pwani ilikuwa kama muziki wa asili. Unapofanya akili kupumzika na moyo kujaa amani hali hiyo iliniwezesha kutafakali maisha yangu, ndoto zangu na malengo yangu bahari aioneshi tu uzuri wa nje Bali pia hubeba suluisho za maisha ya ndani Pia baari ilinifundisha mambo kadhaa muhimu ilifunza kuheshimu asili na kutunza mazingira Niliona mawimbi ya kipanda na kushuka na pia niliona mawimbi ya kipanda na kushuka ni ajabu kuona jinsi kila mtu anavyoweza kupata kitu tofauti kutoka kwa bahari wengine wanafuraia kuogelea wengine kutazama mawimbi wengine kupumzika na kutulia peke yao pembezoni mwa bahari Kwa kweli kuona bahari siyo tu kutazama maji ni kutambua jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa na jinsi sisi binadamu tulivyo wadogo lakini muhimu bahari inatufundisha uvumilivu heshima na furaha ya kufuraia maisha kila siku Kila mtu amewai au ambaye amewai kuona bahari anajua uzuri wake na mandhlri ya.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Weekendi ni kipindi cha kipekee katika maisha yangu. Kipindi ambacho ninaweza kupumzika, kufurahia na kujiweka tayari kwa changamoto mpya za wiki inayofuata. Kwa kawaida, wiki ni ijayo ya shughli nyingi, shule, kazi au shughuli za kila siku, lakini, wikendi ni nafasi ya kurudisha nguvu, kutafakari na kufanya mambo yanayoniacha na furaha. Mara nyingi, wikendi napanga muda wangu kuanza kwa kupumzika na kufanya kile kinachonipa raha ya ndani. Hii inaweza kuwa kulala kidogo au kulala zaidi baada ya wikindefu kusoma kitabu kizuri au kuangalia filamu au kipindi ninachokipenda. Napenda kutumia muda huu kwa wikendi kuondoa mawazo, kufurahia kidogo na kujijenga kisaikolojia. Zaidi ya starehe ya pekee yangu, wikendi pia ni muda wakushirikiana na familia na marafiki. Napenda kuenda kutembea, kufanya matembezi au hata kwenda kwenye shughuli za kijamii. Shughuli hizi zinanifanya, nijiskie, kuunganishwa na wengine, kuunda kumbukumbu nzuri na kujenga uhusiano thabiti. Ni wakati ambao furaha ya pamoja hujaa na vicheko mazungumzo na kila tukio linabaki kuwa kumbu kumbu mzuri. Weekendi pia ni nafasi ya kufanya mambo ninaoyapenda binafsi kama vile kujifunza kitu kipya kuandika au kujaribu mchezo mpya Hii ni fursa ya kukua kibinasi, kuongeza ujuzi na kuondoa utulivu wa kili. Kila wikendi ni nafasi ya kujitengenezea, kupanga malengo na kuanza safari ya mafanikio kidogo kidogo. Kwa kweli, kila wikendi ni fursa ya kuungana na asili pia. Kutembea nje kupumzika kwenye bustani au kuenda pwani kunanifanya nijiskie vizuri na furahia na kupata motisha ya kuendelea na maisha yangu. Kwa nguvu na furaha. Mwisho wa siku, wikendi, siyo tu siku ya mapumziko, bali ni fursa ya kustarehe, kuungana na kujenga maisha yenye amani na furaha. Kwa hivyo, maranyingi, wikendi napenda kupumzika, kushirikiana na wengine, kufurahia starehe ndogo na kufanya mambo yanaongeza furaha na uaminifu. Weekendi ni wakati wa kujitunza, kuungana na wengine na kutafakari.

Kila jioni kabla ya kulala nina ratiba yangu binafsi ambayo hunisaidia kujiandaa kimwili na kiakili kwa usingizi mzuri. Ninaamini kuwa kile tunachofanya jioni kina mchango mkubwa sana katika afya ya mwili akili na ubola wa maisha yetu wa ujumla. Ndiyo maana nimejenga utaratibu mzuri ambao ninaujali na kuuthamini Kwanza kabisa kila jioni nafanya mazoezi madogo ya mwili mazoezi haya mara nyingi hayawi magumu sana lakini huwa yakunisaidia kutoa uchovu wa siku kunyoosha misuli na kufanya mwili wangu uwe mchangamfu. Wakati mwingine nafanya mazoezi mepesi kama kupiga push up au mazoezi ya kunyoosha mwili wangu. Mazoezi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru zaidi kabla ya kulala. Baada ya mazoezi, nafuata muda wa kula chakula cha jioni. Napenda kula kwa utulivu nikihakikisha ninakula chakula kinachonipa nguvu na kunisaidia mwili wangu kujijenga upya kula chakula cha jioni hunipa. Nafasi ya kuungana na familia au kutafakari siku yangu. Nikiwa mtulivu. Ni wakati wa shukrani kujitunza na kujiandaa kwa mapumziko ya usiku. Baadae nafanya jambo muhimu sana. Ambalo ni kuoga. Kuoga jioni hunifanya nijisikie msafi, mwepesi na mwenye utulivu. Maji hunisaidia kuondoa uchovu mwilini mwangu. Wa siku mzima na kunipa hisia ya utulivu wa akili. Baada ya kuoga huwa tayari kabisa kwa kulala. Nikiwa nimeondoa mzigo wa mawazo na uchovu wa mwili. Kwa ujumla ratiba yangu ya kila jioni kabla ya kulala inanisaidia kuwa na usingizi mzuri afya njema na mwanzo mzuri wa siku inayofuata. Mazoezi kula na kuoga vinaonekana kama vitu vya kawaida. Lakini vina mchango mkubwa sana katika maisha yangu. Ni utaratibu unonijengea nidhamu kunifanya nijipende na kunisaidia kuishi maisha yenye mpangilio na afya bora Kwa hiyo, kila jioni kabla ya kulala nachagua kujitunza kwa kufanya mazoezi, kula, chakula, cha jioni na kuoga. Kwa sababu na amini usingizi mzuri huanza na maandalizi mazuri.

Katika dunia ya sasa ya teknolojia neno sili limekua kama ufunguo wa maisha yetu ya kidigitali. Tunatumia nenosili kufungua simu, barua pepe, akaunti mbali mbali za mitandao ya kijamii, benki, mtandaoni na huduma nyingi nyingine. Ndiyo maana swala la kueka nenosili salama ni jambo muhimu sana. Kwani usalama wa taarifa binafsi na mali zetu hutegemea sana nenosili tunalolitumia Kwanza kabisa mimi huweka nenosili lenye mchanganyiko wa herufi namba na alama maalum Nenosili rahisi kama talehe ya kuzariwa au jina rangu ni rahisi kwa mtu kulibashili. Hivyo naepuka sana kueka nenosili rahisi kama talehe yangu ya kuzariwa au jina rangu. Badala yake natumia maneno au sentesi fupi ambazo ninaweza kukumbuka mimi mwenyewe. Lakini ni vingumu kwa mtu mwingine kubashiri. Kwa mfano na changanya erufi kubwa na ndogo, namba na alama. Hii husaidia nenosiri kuwa imala zaidi. Pili najitahidi kutotumia nenosiri moja kwenye akaunti zangu zote. Ingawa inaweza kuonekana rahisi kutumia nenosili moja kila mahari pia ni hatari kubwa. Endapo, akaunti moja itavamiwa hakaunti zote nyingine pia zitakuwa hatarini. Kwa hiyo, kila akaunti muhimu huwa na nenosili lake la tofauti, hasa akaunti za barua pepe na huduma za kifedha. Na tatu, huwa sishiriki nenosili langu na mtu mwingine yeyote. Nenosili ni sili yangu binafsi. Ata kama mtu ni rafiki yangu wa karibu au ni ndugu yangu kushiriki nenosiri kunaweza kusababisha matatizo makubwa iwe kwa makusudi au bila kukusudia. Pia, najitahidi kuepuka kuandika nenosiri sehemu zilizo wazi au kulifazi kwenye simu bila ulinzi. Na nne, najitahidi kubadilisha nenosiri mala kwa mala. Asa ninapohisi kuna atari au ninapotumia kifaa cha mtu mwingine kuingia kwenye akaunti yangu. Kubadilisha nenosiri ni njia moja wapo ya kujilinda zidi ya wavamizi wa mtandaoni. Vile vile kutoka kwenye akaunti zangu baada ya kumaliza kutumia kifaa.

Unatumia muda wako wa bure vipi? Muda wa bure ni zawadi muhimu sana katika maisha ya kilavsiku. Ni muda ambao hatuna majukumu ya haraka kama kazi, shule au shughuli nyingine za lazima. Ingawa muda huu mara nyingi hauonekani mdogo au wa kawaida ukweli ni kwamba namna tunavyoutumia ina mchango mkubwa katika maendeleo ya maisha yetu, afya ya akili na furaha ya ndani. Kwa upande wangu, ninapopata muda wa bure najitaidi kuutumia kwa njia yenye maana na faida. Kwanza kabisa, natumia muda huo kupumzika na kujipa utulivu wa akili. Kupumzika ni muhimu kwa sababu hunisaidia kurejesha nguvu baada ya kazi au masomo. Wakati mwingine napenda kulala kidogo kusikiliza muziki au kukaa kimya nikitafakari mambo mbali mbali ya maisha yangu. Pia muda wa bure hunipa nafasi ya kujijenga kibinafsi natumia muda huu kujifunza mambo mapya kusoma vitabu au makala mbali mbali na kuangalia vipindi vya elimu vinavyoongeza ujuzi wangu. Kujifunza wakati wa muda wa bure hunisaidia kukuza uwezo wangu, kufungua fikra mpya na kujiandaa kwa fursa za baadaye. Zaidi ya hayo natumia muda wangu wa bure kushirikiana na watu ninaowapenda. Kukaa na familia au marafiki, kuzungumza, kucheka na kushirikiana mawazo hunipa furaha ya kipekee. Muda huu hunisaidia kuimarisha mahusiano na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Wakati mwingine natumia muda wangu wa bure kufanya mambo ninaoyapenda. Binafsi kama michezo kutembea au kufanya shughuli ndogo za ubunifu. Shughuli hizi hunifanya nijisikie huru mwenye furaha na mwenye motisha mpya. Ni njia ya kuondoa msongo wa mawazo na kujipa nguvu mpya za kuendelea na majukumu mengine. Kwa ujumla, ninaamini kuwa muda wa bure haupaswi kupotezwa bila mpangilio. Ingawa kupumzika ni muhimu ni vyema pia kutumia muda huo kwa kujijenga, kujifunza na kuimarisha mahusiano. Muda wa bure ni nafasi ya kujitambua, kujipenda na kujiandaa kuwa mtu bora zaidi kila siku. Kwa hiyo, ninapotumia muda wangu wa bure nachagua kufanya uwe wa maana kwa kupumzika, kujifunza, kushirikiana na wengine na kufanya mambo yanayoniletea furaha.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Katika maisha ya kila siku, umeme ni sehemu muhimu sana ya shughuli zetu. Tunautumia kuangazia nyumba, kuendesha vifaa vya mawasiliano, kupika, kusoma na kufanya kazi mbali mbali. Hata hivyo kuna nyakati ambapo umeme hukatika ghafla na hali hio inaweza kuleta usumbufu au changamoto. Lakini kwa upande wangu nimejifunza kutumia wakati huo kwa njia chanya na yenye manufaa. Kwanza kabisa umeme unapokatika naanza kwa kubaki mtulivu. Badala ya kulalamika au kukasirika naona tukio hilo kama fursa ya kupumzisha akili na kubadilisha mtazamo. Naanda vifaa mbadala kama mshumaa, tochi au taa ya sola ili kupata mwanga wa kutosha. Hii hunifanya nijisikie salama na kuendelea na shughuli zangu kwa utulivu. Pili umeme unapokatika hunipatia nafasi ya kufanya mambo ambayo kwa kawaida, hayafanyiki na hufunikwa na matumizi ya simu, television au kompyuta. Natumia muda huo kuzungumza na familia kusimulia hadithi au kubadilishana mawazo. Mazungumzo haya huimarisha mahusiano na kuleta furaha ya kipekee. Ambayo mara nyingi hukosekana tunapokuwa busy na vifaa vya umeme Pia, wakati mwingine natumia muda huo kusoma vitabu au kuandika. Kutumia mwanga wa tochi yangu au mshumaa unatosha kunisaidia kusoma kwa muda mfupi. Au kuandika mawazo yangu kwenye daftari huu ni wakati mzuri wakutafakari maisha, kupanga marengo au kujiuliza maswali muhimu kuhusu maendeleo yangu binafsi. Wakati umeme unapokatika jioni au usiku natumia muda huo kupumzika mapema. Kulala mapema hunisaidia kurejesha nguvu na kujiandaa kwa siku inayofuata. Badala ya kuchelewa kulala kwa kutazama television au kwa kutumia simu yangu ninapata usingizi mzuri na kuamka mapema nikiwa na nguvu mpya. Kwa ujumla nimejifunza kuwa, kukatika kwa umeme sio mwisho wa shughuli au furaha. Ni changamoto ndogo inayoweza kubadilishwa kuwa fursa ya kujijenga, kuimarisha mahusiano na kutafakari maisha. Jambo muhimu ni mtazamo wetu Tunapoamua kutu.

Je, unapenda kujaribu teknolojia mpya. Ndio, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kwa sababu, ninaamini teknolojia ni sehemu muhimu ya maendeleo, ya maisha, ya sasa, na ya badae. Teknolojia imekua ikibadilika kwa kasi kubwa na kila siku uleta uvumbuzi, unorahisisha maisha, kuongeza ufanisi na kufungua fursa mpya. Kuwa tayari kujaribu teknolojia mpya kuna nisaidia kwenda sambamba na dunia ya sasa. Kwanza napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu unipa maarifa mapya na ujuzi mpya. Kila kifaa au program mpya ni napojifunza kuitumia uniongezea uwezo na kuimarisha uelewa wangu wa mambo ya kidigitali. Kwa mfano kutumia program mpya za mawasiliano au za kazi unisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Hii unifanya nijisikie ninaendana na wakati na siyo kuachwa nyuma. Pili teknologia mpya unifanya niwe mbunifu na mwenye mawazo mapana. Mara nyingi teknolojia uleta njia mpya za kutatua matatizo ya zamani. Ninapojaribu teknolojia mpya na pata msukumo wa kufikiria kwa njia tofauti, kubuni mbinu mpya na kuboresha njia ninazotumia kufanya mambo yangu ya kila siku. Pia kujiaribu teknoloji ya mpya unisaidia kupunguza uwoga wa mabadiliko. Watu wengi uogopa vitu vipya kwa sababu awajavizoea lakini kwa kujaribu atua kwa atua ninajifunza kuwa mabadiliko siyo kitu cha kugopwa Bali ni fursa ya kujifunza, ii unijengea ujasiri wa kukabiliana na changamoto mpya katika maisha Hata hivyo napenda kujaribu teknolojia mpya kwa busara na uwajibikaji Si kila teknolojia ni lazima nitumie bila kufikiria mazara yake kuchunguza faida hasara na usalama wake kabla ya kuitumia kikamilifu Kwa kufanya hivyo, ninahakikisha kuwa teknolojia inanisaidia na sio kunitawala. Kwa ujumla napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanisaidia kukua, kujifunza na kujiandaa kwa maisha ya baadae teknolojia sio adui, bali ni chombo kinachotuwezesha kufikia malengo yetu kwa urahisi zaidi.